Nenosiri mimi uliweka salama juu siambii watu, hukua tu salama kwa kichwa changu nalitunza vilivyo.

Habari mi hupata kwa mtandao, redioni na kwa runinga. Hapo ndio mimi hupata habari. Na saa zingine naipata kwa magazeti ya hapa nchini Kenya. Habari hizo ndio huleta habari kamili.